Ushirikiano ni ile hali ya kuja pamoja na kufanya kitu tuki moja ma maramoja na kundi la watu ama mkiwa watu wawili kwa kushirikiana.

Kwaheli ni salamu ya mwisho ambayo watu waliokuwa pamoja wanaambiana ili kila mmoja kwenda njia yake na kufanya shuguli zake kwa hivyo wanaambiana neno hilo wanapo achana.

Ofisi ni sehemu ambayo watu walioajiriwa hukaa ili kuendeleza kazi zao bila kung'ang'ana na uhudumia wateja wao humo ndani.

Sikiliza ni neno analo ambiwa mtu akiwa anaelezewa kitu lakini Hasikii. Na anasema mambo yake hataki kumsikiza mwenzake kwahivyo atamwambia neno neno hilo ili aweze kupata nafasi ya kumwambia nayeye.

Kuku ni aina ya ndege ambaye anafugwa nyumbani na pia wakati mwingine huliwa kama mboga na nyama yake ni tamu sana.

Mashariki ni kule ambapo mamajuzi walitokea wakati yesu alipokuwa amezaliwa na walikucha kumuona wakiwa wa kwanza.

Sekta ni kitengo fulani ambacho kimetengwa ili kukamilisha kazi fulani au mambo fulani.

Basi ni chombo cha usafiri ambacho kinabeba watu zaidi ya hamsini na nne.

Nini kitu ambacho ni cheupe na kinangaa hata kwenye giza kinatoa ule mwangaza mweupe.

Jambo ni kama neno au kuna mambo fulani ambayo yanaendelea pia jambo utumiwa kama salamu wakati mwingine.

Mashua ni aina ya boti ambayo imetengenezwa kwa vijiti na huelea baharini na hutumika mara nyingi kwa usafiri wa baharini.

Habari za asubuhi ni salamu ambazo watu hutumia ili kuulizana jinsi walivyo amuka ama walivyo na mara nyingi utumiwa asubuhi.

Akara ni kama ukoo wa mtu. Au jamii ambayo mtu anatoka ndani kama mimi akara yangu ni ya wabukusu.

Hongera ni neno linalo tumiwa kumpa motisha mtu ambaye amefanya kitu na kufaulu. Mara nyingi hutumiwa shuleni au kwa mama aliejifungua.

Jiko ina maana nyingi. Maana ya kwanza ni kifaa kinacho tumika kwa kuandalia chakula. Na jiko maana ya pili ni mke. Jina lingine la mke.

Lina nukia vizuri waridi ni ua ambalo lina nukia vizuri na linapendeza sana kwa kawaida harufu yake huwa nzuri na ya kuvutia.

Mkutano ni mkusanyiko wa watu labda wawili au watatu au zaidi na wamekusanyika pale kuongelea mada fulani au kuja na uchambuzi fulani.

Gari ni chombo chenye miguu minne na pia hutumia mafuta ili kusafiri na muda mwingi hutumika kwa usafiri.

Samahani ni samahani ni neno ambalo linatumika kuomba msamaha pale ambapo umemkosea mtu na unahitaji akusamehe. Unamwambia neno hilo kwa na pia ni neno la ukarimu kuomba msamaha.

Dirisha ni nafasi ndogo iliyoachwa ili kupitisha hewa lakini sio pana kama nafasi iliyo achwa ya mlango. Kwa mara nyingi dirisha hutumiwa kupitisha mwangaza.

Asubuhi inamaana ya kwamba jua limeweza kuchomoza na mwangaza umerudi.

Maana ya labda kuweka kitu kwenye gazeti lili iweze kusamba kwa ala.

Ni mpangilio. Ratiba ni mpangilio wa chinsi utakavyo fanya mambo yako. Mda unamuda na pia ni jambo gani utakailifanya mda kwanzia saa ngapi hadi saa ngapi.

Sia leo hii ina maana ya kuwa unaambiwa jambo au unapewa maelezo fulani. Lakini haupati chochote kutoka kwa maelezo au maneno hayo.

Utendaji ina maana ya kuwa katika ile hali ya kufanya jambo au kusababisha jambo fulani ili iweze kufanyika.

Teknolojia ni namna mpya ya kufanya maongezi kupitia simu au kufanya mikutano kupitia simu bila ya kuonana na watu ana kwa ana au pia kuwaona watu bila ya kukutana.

Uhakika ina maana ya kuwa una uhakika jambo fulani limeweza kufanyika.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachalewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nathani kama niondoke mapema dakika thelathini nitaepuka msongamano kisha nitajaribu hiyo njia leo naendesha radio nisikize mziki ili niwe na subira hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.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

Lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nita kwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Inamiti mingi. Nitachukua maji. Nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini siku amka mapema nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia mzuri.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

Jee, niendeshe gari au nichukue basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta, ninakula sana. Basi ni raisi na nafuu, lakini leo ninamzidhigo mingi. Na gani gari ni bora, nitakuenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani, nahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo lazima nijipange vizuri ebu niandike orodha nikikosa hao kitu chochote.